Unapenda kuona maendeleo gani katika jamii? Maendeleo ni naopenda kuyaona katika jamii ya me gawanyika, lakini jambo la kwanza maendeleo naopenda kwenye jamii ni kuhusu, kuboreshwa kwa upatikanaji wa huduma za kijamii kama vile maji, umeme na miundo mbinu. Miundo mbinu kama vile barabara, lakini pia huduma za afya. Hilo ni jambo la kwanza ambalo mimi binafsi nalichukulia kama maendeleo katika jamii. Jambo la pili ambalo lina nifanya nione kama ni maendeleo ni ile hali ya ushiriki wa wananchi katika shuguli mbalimbali za kijamii kuna baadhi ya jamii ambazo hazishiriki kabisa kwa pamoja kwenye matukio mbalimbali ya kijamii kama vile msiba, harusi na kadhalika. Unajikuta yaani ukiwa nafanya labda shelee yako, uko peke yako na familia yako na ndugu zako lakini mimi huchukulia kama maendeleo pale ambapo wanajamii, majirani na wengine mnao kuwa mekusanyika pamoja mnafanya shelee, mna shiriki kwa pamoja zile kwa nyakati za furaha na kama ni nyakati za huzuni, kama vile msiba mna shiriki kwa pamoja pia hayo ni maendeleo na yoyapenda kwa pamoja hayo maendeleo ya na mna mbili ndiyo na yoyapenda zaidi.